Napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na baridi hasaa baada ya jua kali. Sauti ya matone ya mvua inaponyesha hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na kufikiri kwa kina. Pia mvua inaumuhimu katika maisha yangu inaleta maji kwa mimea mazao hukua vizuri na mazingira yanakuwa ya safi na ya kijani. Hata hivyo napendelea mvua ya kiasi si ile inayosababisha mafuriko au sumbufu. Mvua nyepesi ya alasiri au usiku inanipa furaha zaidi.

Kwa kawaida mimi hulala katika masaa sita hadi saba huo ni muda ninaoona ukuwa mzuri kwa kupumzisha mwili na akili. Kunarejesha nguvu na kuniwezesha kuamka nikiwa na umakini na ari ya kufanya kazi za siku endapo jitahidi kulala masaa haya nahisi nafikiria vizuri zaidi, ninaweza kudhibiti hisia zangu na ninakuwa na ufanisi katika majukumu yangu. Wakati mwingine kutokana na majukumu mengi au ratiba ngumu, inaweza ikawa chini kidogo. Lakini hujitahidi kufidhia kwa kupumzika kulala mapema siku inayofuata.

Aina ya matunda ninaopenda saidi ni embe asaa embe lililoiva vizuri. Napenda embe kwa sababu lina ladha tamu ya asili inayo changanya utamu na harufu nzuri inayovutia. Linapokuwa limeiva uwa laini na lenye majimaji kiasi ladha yake huwa ya kuvutia sana. Sababu nyingine ya kupenda ewa ni kwa vile uwa mzuri kiafya. Lina vitamini nyingi kama vile A na C. Pia napenda embe kwa sababu linatumika kwa njia mbalimbali pia naweza kutengeneza sharubati nalo.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kisasa hasa akili pandia kama vile AI na uchambuzi wa data. Ujuzi huu ni muhimu sana katika dunia ya leo kwa sababu teknolojia inaendelea kubadilisha namna tunavyofanya kazi. Kujifunza pia na kuwasiliana ingeweza kunisaidia kuelewa jinsi mfumo hii inavyofanya maamuzi. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kama kihispania au kifrance. Kujifunza lugha kunafungua milango mawasiliano na tamaduni tofauti. Kunapanua mtazamo wa dunia na kurahisisha ushirikiano wa mataifa katika biashara na utalii. Zaidi ya hayo ningependa kujifunza ujuzi wa fedha na uja ujasiri mali. Kujua jinsi ya kusimamia fedha, kuekeza na kuanzisha miradi, midogo au mikubwa ni jambo muhimu kwa kujitegea kiuchumi.

Tunda langu la kupendeza ni embe napenda embe kwa sababu na ladha tamu ya asili na harufu mzuri na huvutia sana. Linapokuwa limeiva vizuri huwa laini na lenye majimaji yanayoburudisha hasa wakati wa jua kali. Embe unipa raha ninapo lila peke yake au nikilitumia kutengeneza juisi, smoothie au saladi ya matunda. Pia embe ni tunda lenye faida nyingi kiafya kama vile vitamine A, C. Mbasu imarisha kusaidia katika kinga ya mwili na kuboresha afya ya macho. Pia na kulinda ngozi.

Napendelea kunyoa lakini pia naona ndevu zina mvuto wake kulingana na mtu na mazingira. Kunyoa hunifanya nijisikie nikiwa nadhifu, mwepesi na tayari kwa majukumu ya kila siku hasa katika mazingira ya kazi yanahitaji muonekano rasmi. Pia kunyoa urahisisha usafi wa uso na kunipa hisia mpya. Hata hivyo ndevu nazo zina faida na mvuto wake kwa watu wengi. Ndevu wangea, wangeongeza kujiamini, pia huonyesha, ukomavu na uleta mtindo wa kipeke. Zikiudumiwa vizuri na kusafishwa na kupakwa mafuta na kupangwa ndevu zinaweza kuonekana nadhifu na kuvutia sana.